La, sipendi kuzungumzia kuhusu siasa, maana kila wakati watu wanapozungumzia kuhusu siasa, mambo huwa hayakui mazuri, watu huwa wanabishana, mgogoro unatokea, wengine hata kupigana, siasa si nzuri kuiongelelea, ongelelea kila wakati, siasa ni kitu ambacho kitaeza leta madhara mengi sana.

Mnyama wangu wa kumfuga ninayetaka ni paka. Maana paka ni aina ya mnyama ambaye si mtu wa kusumbua sana. Huwa anaeza jitegemea, anaweza enda atembe-tembe, arudi, anaeza funzwa, kwenda chooni, anajisafisha, paka ni mtu ambaye anajiendesha vizuri. Na ni mtu ambaye mnaeza cheza na kucheka naye. Na mimi sipendi wanyama pori napenda wanyama wa kufugwa.

Wakati wa jioni, mimi huwa napenda kukula ugali. Ugali huwa nakula na vitu tofauti tofauti. Kama ugali kwa skuma, ugali kwa nyama, ama ugali kwa kuku. Huwa inalingana najihisi kula nini siku hiyo. Lakini, lazima nile ugali.

Mimi napenda kufanya kazi pamoja na wengine. Maana huwa naamini kuwa. Ku undu umoja ni undugu. Na utengano ni udhaifu. Ukitengana na watu. Kutakuwa na udhaifu fulani ambayo utakuwa nayo. Ila ukiungana na kufanya kazi na wengine. Kazi itakuwa rahisi na hakutakuwa na udhaifu.

Kwa kawaida, mimi huwa nalala kwa masaa nane. Maana kila siku lazima niamke asubuhi kuenda kazini. Kwa hivo masaa nane huwa vyema kwangu nikilala. Maana nikilala saa tatu, nitaamka saa kumi na mbili. Kumanisha nitalala masaa nane, ama masaa tisa.

La sina ndege iwakufugwa nyumbani. Maana hata sijui wanatolewa wapi. Na sithani kama mii naweza kuvifuga na kukaa navyo kwa muda mrefu. Maana huwa mimi si mtu wa ndege na huwa sipendi ndege. Siwezi vifuga ndege kamwe.

Ndiyo huwa naweka picha zangu mtandaoini mara kwa mara ila si kila siku na kila saa aa ninapoenda mahali ambapo ninahitaji kujua kumbu kumbu na kukumbuka mahali ambapo nilikuwa huwa na piga picha na ninaweka mtanda uini.

Huwa napendelea baridi maana sipendi joto joto jingi huwa hakinipendezi ndio mana napendelea baridi na sipendelei joto kwa maana joto ni kibaya sana.

Ndiyo, huwa nafuatilia tukio ya kima taifa, maana ni nzuri kuwafuatilia kwa maana tukio kinaweza kutukuta hadi taifa letu kama hatujui. Ndiyo maana ni vizuri kufuatilia mataifa mengine na kujua vile ambavyo zinaendelea.

Mimi nasomea masomo ya udaktari. Na nilichagua masomo ya udaktari. Kwa maana tangu utotoni nimependa kusaidia watu na kuwaokoa watu. Na kuna changamoto mingi katika usomaji wa udaktari. Vitu si rahisi, vitu ni vigumu. Ila unapambana tu nayo. Na siwezi taka kubadilisha kitu katika masomo naipenda tu vile ilivyo.

Nikiwa shule ya msingi, nilikuwa napenda somo la la kingereza. Maana nilikuwa na ile hamu ya kujua kingereza na kuishika vizuri. Ndiyo maana nilipenda somo hilo na nilikuwa nalipita sana somo la kingereza.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana ni kuona watu wakisaidika na kuona watu wakiendelea na kuona watu wakiwa mashupavu. Hiyo ndiyo kitu ambacho inanifanya nifurahi sana. Ila nikiona watu wanateseka huwa inanifanya nisifurahi na nihisi huzuni. Ila watu wakifaulu nafurahi sana.

Kumbukumbu ya kutisha ninayo ni siku moja nilikuwa nje peke yangu natembea alafu mbwa akanikuta akaanza kunikimbiza. Iyo siku nilikimbia roho ilikuwa inapiga kweli kweli na iyo ndo siku yangu ya kutisha kabisa hadi wa sasa.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya maelewano na njia ya upendo. Watu wanastahili kupelekwa polepole na hakuna mbio na haraka mingi. Ndio maana napenda kuwasiliana na watu polepole na kwa heshima na kwa taadhima.

Huwa najenga mahusiano nzuri na wafanyikazi wengine, maana ukijenga mahusiano mbaya hautasaidika ukiwa kazini na utapatwa na shida na itakusumbua sana. Mahusiano mazuri na wafanyikazi husaidia sana.

Mtandaoni huwa nasoma habari kwa twitter. Na kama si twitter ni kwa facebook. Ama kwa tiktok hapo ndio naona habari zangu na mambo ambayo ama matukio ambayo imetokea siku hiyo.

Mi sipendi watu ambao wakona kiburi. Kiburi huwa kinanichukiza zaidi. Mtu ambaye anajifanya na mtu ambaye ana kiburi zaidi. Mtu kama huyo huwa simpendi. Napenda mtu ambaye ametulia na after kutulia ni mtu ambaye anaskiza maagizo na maneno.

Kwangu mimi, sana sana napenda au napendelea kuongea kuliko kuandika. Kuandika kuna kazi mingi, mingi sana. Kuongea unajua ni kuongea tu kutamka maneno. Ila kuandika lazima ufanye kazi nyingi ya kuandika, kuchora, ndio na kuongea mtu kuna maelewano nzuri kuliko kuandika.

La, mimi si mtu wa kuchelewa kamwe. Mimi ni mtu ambaye napenda kuenda na masaa. Masaa yangu ni ya muhimu sana na sipendi kuchelewa. Kuchelewa ni kubaya sana ila napenda kufika kwa wakati. Siri ni kuamka mapema. Pale ambapo unaenda popote utafika kwa wakati.